Wikendi zangu huwa na shughuli nyingi, ambazo zinanisaidia kupuumzika, kufurahia na kuimarisha uhusiano na familia na marafiki. Asubuhi mara nyingi huanza kwa kufanya kazi ndogondogo za nyumbani kama kusafisha, kupanga vitu au kupika chakula chapa moja. Hii hunipea hisia ya uwajibikaji na pia nafasi ya kushirikiana na wapendo wa wangu. Baada ya hapo napenda kutumia muda nje ya nyumba kwa kutembea bustani kufanya mazoezi madogo au hata safari ndogo za kijijini ili kupata hewasafi na kuburudika. Mchana wa wikendi maranyingi hutumika kwa shughuli za kijamii kama kutembelea marafiki kushiriki ibada au kuhudhuria sherehe ndogo za kifamilia. Hii hunisaidia kuimarisha mshikamano na pia kujenga kumbukumbu nzuri. Jioni, napendelea burudani za nyumbani kama kutazama filamu, kusikiliza muziki au kucheza michezo mezani na familia. Wakati mwingine pia, hutumia muda kusoma vitabu au kujifunza kitu kipia, ili kuendeleza marifa na kujipa changamoto kibinafsi. Kwa jumla, wikendi zangu ni mchanganyiko wa mapumziko, furaha na mashikamano. Shughuli hizi hupi hunipa nguvu mpya. Huniongezea ari na kunifanya ningie wiki mpya. Nikiwa na mtazamo chanya ya moyo uliojaa shukrani.

Ndio, napenda hesabu kwa sababu ni somo lenye maana kubwa na matumizi ya kila siku. Hesabu hunifundisha kufikiri kwa mantiki, kutatua matatizo kwa hatua na kupanga kwa mpangilio. Kila tatizo la kihesabu lina njia ya kufikia suluhisho sahihi. Jambo linalo nisaidia kwa makini na kuvumilia changamoto. Zaidi ya hayo, hesabu ni msingi wa maisha ya kila siku. Kuhesabu fedha, kupanga muda, kupima umbali au hata kuelewa sayansi na teknolojia. Inanisaidia kujenga nidhamu ya akili na kunionyesha kwamba mafanikio hutokana na juhudi na umakini. Kila mara ninapofanikiwa kutatua tatizo gumu, ninahisi furaha na ushindi mdogo unaniongezea kujiamini. Hesabu pia hunifundisha ubunifu na uvumilivu. Wakati mwingine, suluhisho halipo wazi na inahitaji kufikiria kwa njia tofauti au kutumia mbinu mpya. Hii hunijenga, si tu kielimu, bali pia kimaisha. Kwa sababu kunifundisha kutofuta njia mbadala ya kutokata tamaa. So kwa jumla, hesabu ni somo la kipekee, ninalochanganya mantiki, ubunifu na nidhamu. Na ndiyo maana napenda kujifunza na kutumia hesabu katika maisha yangu ya kila siku.

Sera muhimu zaidi katika kampuni kwa undani ni sera ya maadili na uadilifu wa biashara. Kwa sababu, ndio msingi wa wa kuaminika na kudumu kwa shirika. Sera hii, huweka muongozo wa jinsi, wafanyikazi na viongozi wanavyopaswa kufanya maamuzi kwa uwazi. Uadilifu na heshima, jambo linalojenga imani kwa wateja, washirika na jamii Kwa mfano, sera ya maadili, huweka viwango vya kupiga rushwa. Matumizi mabaya ya rasilimali na kuhakikisha kuwa kila mfanyakazi anafuata sheria na kanuni za kazi. Zaidi ya hayo, sera hii husaidia kuunda utamaduni wa kazi bora kwa kuhimiza usawa. Mshikamano na heshima kazini. Wafanyakazi, wanapojua kuwa kampuni inafuata maadili dhabiti, hujenga motisha na kujitolea zaidi. Na hii huongeza ufanisi wa kazi. Aidha, sera ya maadili ni kinga ya kampuni dhidi, ya hatari na she kisheria na migogoro ya kijamii. Kwa sababu inahakikisha kuwa kila hatua ya biashara inafanywa kwa uwazi na kufuata viwango vinavyo kubalika. Kwa jumla, sera ya maadili na uadilifu wa biashara ni gumzo kuu ya sera zote za kampuni. Bila maadili dhabiti, sera zingine kama sera ya lasli mali watu, Sera ya usalama kazini au sera ya mazingila haziwezi kudumisha imani na uwazi. Ni sera inayojenga msingi wa kudumu kwa mafanikio ya kifedha na kijamii. Na ndio maana huonekana kama sera muhimu zaidi katika kampuni. Kwa hivyo, sera ya maadiri na uadilifu wa biashara ndio naiona kama muhimu kwa kampuni.

Ndiyo, ninatoa sadaka na michango. Kwa sababu, ninaamini ni njia kusaidia jamii na pia kuonyesha shukurani kwa baraka nilizo nazo. Sadaka, mara nyingi hutolewa kanisani au misikitini kwa sehemu ya ibada na huchangia kuendeleza shuguli za kiroho na kusaidia wahitaji. Michango kwa upande mwingine, hufanywa katika hafla mbalimbali kama kusaidia wagonjwa, wanafunzi wasio na uwezo, au miradi ya kijamii kama ujenzi wa shule na hospitali. Ninapotoa sadaka au mchango kuwa najisikia nikiwa na furaha na amani kwa sababu najua msaada wangu unagusa maisha ya watu wengine. Pia kutoa kunajenga mshikamano wa kijamii na kuimarisha uhusiano wa upendo na mushirikiano katikati ya watu. Kwa jumla, kutoa sadaka na michango ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu situ kusaidia wengine bali pia hunijenga kiroho na ki.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni wakati nilisafiri kwa mala ya kwanza kuenda eneo jupia. Ambalo sikuwahi fika awali. Nilishangazwa na mandhari mazuri ya asili. Milima na miti mirefu iliozunguka eneo hilo. Na hewa safi ambayo ilinifanya nijisikie huru na mwenye amani. Nilipata nafasi ya kukutana na watu wapia wenye tamaduni tofauti na nilijifunza kuhusu mila zao vyakula vyao vya kienyeji na nyimbo za kitamaduni ambazo zilikuwa za kipekee na za kuvutia. Haitha nilishiriki katika shughuli za kijamii kama michezo ya kienyeji na sherehe za kitamaduni. Jambo lilonipa furaha na kumbukumbu, zisizosahaulika. Kilichonishangaza zaidi, ni jinsi watu wa eneo hilo, walivyokua wakarimu na wenye mshirikiano. Walinifanya nijisikie kama sehemu ya jamii yao, hata kama nilikua mgeni. Kwa jumla, huo ulikua uzoefu wa kushangaza, kwa sababu ulipanua upea wangu wa mawazo, Ulinitajirisha kwa maarifa mapya na kunifanya nijue dhamani ya kushirikiana na watu kutoka tamaduni mbali mbali.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali ambazo husaidia kujenga mshikamano na kuimarisha maisha ya watu wanaonizunguka. Kwanza napenda kushiriki katika shughuli za kijamii. Kama mikutano ya kijiji au kanisa ambapo tunajadili changamoto na suluhisho zinazohusu maendeleo ya eneo letu. Pili, ninajitolea katika miradi ya kusaidia wahitaji kwa mfano, kuchangia kwa ajili ya wanafunzi wasio na uwezo kushiriki katika harambee za kusaidia wagonjwa na familia zenye changamoto. Aidha, nina shiriki katika usafi wa mazingira kwa kushirikiana na majirani ili kuhakikisha eneo letu lina baki safi na lenya afya. Pia, napenda kushiriki katika hafla za kijamii kama michezo na sherehe ambazo huimarisha mshirikiano na urafiki kati ya watu. Kwa jumla, kushiriki kwangu katika jamii kuna nisaidia kujenga uhusiano mzuri na watu, kuonyesha mshirikiano na kuchangia maendeleo ya pamoja.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbalimbali ambazo hunisaidia kupanua maarifa na kuelewa dunia kwa upana zaidi. Kwanza, napenda kusoma vitabu na makala kwa sababu vinatoa maelezo ya kina na mifano halisi kuhusu mada tofauti. Pili, hutazama video za kielimu mtandaoni hasa kwenye majukwaa kama YouTube, ambazo hufundisha hatua kwa hatua na kunifanya kuelewa kwa urahisi. Aithaa, kushiriki mijadala na watu wengine, hunisaidia kujifunza kupitia mawazo na mitazamo tofauti. Jambo linalopanua upeo wa fikra pia, napenda kujifunza kwa vitendo kwa mfano, kujaribu mbinu mpya za kupika, kutumia teknolojia mpy au kushiriki katika mafunzo ya mikono Kwa sababu uzoefu wa moja kwa moja, hunifanya kukumbuka vizuri zaidi Kwa jumla, napenda kujifunza mambo mapya, kupitia kusoma, kutazama, kujadili na kufanya vitendo Kwa ni njia hizi zote, hunisaidia kupata maarifa mapya na kuyahifadhi kwa muda mrefu.

Mara nyingi ni napocheza huwa nashirikiana na marafiki na ndugu zangu Kwa sababu michezo huwa njia nzuri ya kuimarisha urafiki na mshikamano wa kifamilia Tunapocheza pamoja, tunafurahia michezo ya mipira, karata au hata michezo ya kidigitali ambayo hutupa nafasi ya kushindana kwa furaha na kujenga kumbukumbu nzuri aidha, kucheza na watoto wadogo huwa kunaleta furaha ya kipekee, kwa sababu wao hucheza kwa uchangamfu na ubunifu. Jambo linalonifanya nijisikie huru na mwenye furaha wakati mwingine ninashirikiana na majirani katika michezo ya kijamii kama mashindano ya mipira au michezo ya jadi ambayo huimarisha mshirikiana wa kijamii Kwa jumla, mara nyingi ninacheza na marafiki, ndugu na watu wa jamii yangu kwa sababu michezo huleta furaha, mshikamano na kumbukumbu za kipekee.

Ninapenda kununua zaidi vitabu na nguo kwa sababu vitu hivi vinaniletea dhamani kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Vitabu hunisaidia kujifunza mambo mapya, kupanua upeo wa mawazo, na pia kuniburundisha kupitia hadithi na simulizi mbali mbali. Kila kitabu ninachonunua huwa nikama, hazina mpya taarifa na na unifanya nijiskie nikiwa na mtazamo mpana zaidi kuhusu dunia. Kwa upande wa nguo napenda kununua kwa sababu zinanisaidia kujiamini na kuonekana nadhifu katika shughli za kila siku. Aidha, nguo mpya huleta hisia ya furaha na mabadiliko, hasa ninapozivaa kwa mara ya kwanza. Wakati mwingine pia napenda kununua vifaa vidogo vya nyumbani kama mapambo au vyombo. Ambavyo hufanya mazingira yangu ya nyumbani yawe safi na yenye mvuto. Kwa jumla, ninapenda kununua zaidi ni vitabu na nguo kwa sababu vina changanya maarifa furaha na kujiamini.

Ninapenda kununua vitu sehemu tofauti kulingana na aina ya bidhaa ninazohitaji Kwa kawaida, napendelea kununua sokoni kwa sababu bidhaa nyingi hupatikana kwa bei nafuu na pia kuna nafasi ya kuchagua vitu safi kama matuda na mboga. Haitha, maduka makubwa ni sehemu zinazopenda kwa sababu zinatoa bidhaa mbali mbali kwa mpangilio mzuri na kwa urahisi. Kuanzia vyakula, nguo, hadi vifaa vya nyumbani. Wakati mwingine, napendelea kununua mtandaoni kupitia majukwaa ya e-commerce kwa sababu ni rahisi na ufanya nisipoteze muda kusafiri. Bidhaa huletwa moja kwa moja nyumbani, pia kununua kwa wauzaji wadogo wa mitaani kunanipa nafasi ya kusaidia biashara ndogo ndogo na kujenga mshirikiano wa kijami. Kwa jumla, sehemu ninazopenda kununua ni sokoni, maduka makubwa, mitandaoni na kwa wauzaji wandogo. Kwa sababu kila moja inafaida zake na hunipa urahisi wa kupata bidhaa ninazohitaji.

Napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu huwa na faida nyingi kiafya. Chakula kisicho na mafuta husaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, na uzito kupita kiasi. Either huwa rahisi kumengenywa na mwili na hunipa nguvu safi bila kunifanya nihisi uzito wa uchovu. Kwa mfano, mboga za majani matunda nafaka zisizo kobolewa kwa vyakula, vilivyopikwa kwa njia ya kuchemshwa au kuchoma huwa bora zaidi kwa afya ya kila siku. Hata hivyo, si kwamba mafuta yote ni mabaya kuna mafuta yenye afya kama yale ya mizaituni, mafuta ya parachichi na karanga ambayo mwili unayohitaji kwa kiasi kidogo ili kujenga nguvu na kulinda viungo. Kwa jumla, napendelea chakula kisicho na mafuta mengi lakini nikitumia mafuta yenye afya kwa kiasi sahihi.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka kupata taarifa mpya habari mtandaoni hutua taarifa za papo kwa papo kuhusu matukio ya dunia, teknolojia, michezo au siasa bila kusubiri gazeti la kesho. Aitha, mtandaoni kuna vianzo vingi vya habari vinavyotoa mitazamo tofauti. Jambo linalonisaidia kupata picha pana ya tukio fulani. Pia kusoma mitandaoni, kunanipa urahisi wa kuchagua mada ninazozipenda na hata kuhifathi makala kwa ajili ya badae Hata hivyo, gazeti nalo linamvuto wake kwa sababu linatoa nafasi ya kusoma kwa utulivu bila usumbufu wa mitandao ya kijamii na mara nyingi linahisi ni kama kumbukumbu ya kudumu ya matukio kwa jumla Napendelea zaidi habari mitandaoni kwa urahisi na kasi yake Lakini gazeti bado linadhamani ya kipekee kwa kusoma kwa utulivu.

Kazini, ninapoongeza uzalishaji wangu, hutegemea nidhamu na mbinu mbalimbali ambazo hufanya kazi zangu ziwe na matokeo bora. Kwanza, ninapanga ratiba ya kila siku kwa kuorodhesha majukumu kulingana na kipaumbele, ili kuhakikisha mambo muhimu yanakamilika bila kuchelewa. Pili, ninagawanya malengo makubwa katika hatua ndogondogo zinazoweza kufanikishwa kwa urahisi. Jambo linalonisaidia kutochoka haraka na kuona maendeleo ya hatua kwa hatua aidha, ninajitahidi kupunguza usumbufu kazini kwa kuepuka matumizi yasiyo ya lazma ya simu au mitandao ya kijamii, ili akili ibaki makini kwenye kazi mapumziko mafupi pia ni muhimu kwa sababu Hunirudishia nguvu na kunifanya kuendelea kwa umakini zaidi Ninapojifunza mbinu mpya au hutumia teknolojia za kisiasa kazi inakua rahisi na inachukua muda mfupi. Mwisho, kushirikiana na wenzangu kunisaidia kuongeza ubora wa kazi kwa sababu mawazo na msaada wao huongeza ufanisi.

Nasherehekea siku kuu kwa kufanya iwe wakati wa furaha, mshikamano na kumbukumbu nzuri. Kawaida, sherehe huanza kwa kukutana na familia na marafiki, ambapo tunashirikiana chakula kitamu na vinywaji vya vipekee, vinavyopika kwa ajili ya siku hiyo. Nyimbo na muziki wa sherehe huchezwa ili kuongeza furaha na kuleta hali ya kusherehekea. Aitha, napenda mapambo ya nyumba na mazingira kama cha, maua au rangi zinazolingana na sikukuu husika Kwa sababu huongea mvito na upweke wa tukio Mara nyingi pia kuna michezo ngoma au burudani ambazo huleta watu pamoja na kuongeza mshikamano Wakati mwingine sikukuu huwa na ibada au desturi za kiroho ambazo hufanya tukio hilo kuwa la maana zaidi kwa jumla, ninasherehekea sikukuu kwa chakula, mziki, mapambo, mshirikiano wa kijamii na desturi za kiroho ili iwe kumbukumbu ya kudumu yenye furaha na mshikamano.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano kwa njia ya kipekee. Mashindano maranyingi, huwa ni nafasi ya kuwanyesha uwezo, kujifunza ni dhamu na kushirikiana na wengine. Nakumbuka, mfano wa mashindano ya shule ambapo tuligawanywa katika timu na kila mmoja lihitajika kuchangia kipaji chake. Iwe ni mchezo, mziki au maarifa ya darasani. Tukio hilo lilinifundisha dhamani ya mshirikiano na jinsi kila mtu anavyoweza kuongeza nguvu ya timu. Aidha, mashindano huleta msisimuko wa furaha kwa sababu kuna changamoto ya kushindana kwa heshima na kuona nani atashinda. Hata kama mtu wakushinda, uzoefu wa kushiriki pekee huwa ni ushindi kwa sababu unajenga ujasiri na kukupa kumbu kumbu ambayo ni nzuri sana sana.

Kwa kawaida, ninapata habari kutoka vyanzo mbali mbali vinavyonipa taswira pana na sahihi ya matukio ya nayoendelea. Vyanzo vya ndani kama magazeti, hunisaidia kufahamu maswala ya kitaifa, siasa, uchumi na maisha ya kijamii nchini Kenya. Aidha televisheni na radio kama citizen, hutoa taarifa ya papo kwa hapo, na mahojiano ya moja kwa moja yanayosaidia kuelewa hali halisi ya mambo. Kwa upande wa kimataifa, ninategemea mashirika makubwa ya habari kama BBC ambaye yanajulikana kwa uaminifu na kasi ya kuripoti. Mitandao ya kijami pia huchangia kwa kutuoa habari haraka ingawa ninajua kuna hatari ya taarifa za uongo. Hivyo huwa muhimu kuthibitisha kutoka vyanzo vinavyoaminika kwa jumla ninapata habari kwa kuchanganya magazeti, televisheni, radio, tovuti na mitandaoni mashirika ya kimataifa ili kuhakikisha nina mtazamo mpana na sahihi wadu.

Yoga ni mazoezi ya mwili na akili ya nayochanganya mikawa ya mwili, mbinu za kupumua na kutafakari ili kuimarisha afya kwa ujumla. Watu wengi hufanya yoga kwa sababu husaidia kuongeza unyumbufu wa misuli, kuimarisha nguvu na kuboresha mkawa wa mwili. Aidha, yoga ina faida kubwa kwa afya akili kwani hukupunguza msongo wa mawazo, huongeza uwezo wa kuzingatia na kuleta utulivu wa kiakili. Aidha, yoga inafahida kubwa kwa afya ya akili kwa ni kupunguza msongwa wa mawaza, kuangeza uwezo wa kuzingatia na kuleta utulivu wa kiakili. Huku kutafakari kukisaidia kuunganisha mtu na nafsi yake ya ndani. Kuna aina mbalimbali za yoga kama hadha yoga inayolenga mikawa na misingi ya kupumua. Vinyasa yoga inayojulikana kwa mikawa inayobadilika kwa kasi na yin yoga. Inayolenga utulivu na mikawa mirifu ya kupumzika kwa jumla. Yoga ni njia ya kipekee ya kuunganisha mwili, akili na roho kutoka hutoa faida ya kiafya na kia kili ambayo zineza kubadilisha maisha ya mtu kwa chanya.

Ndio. Natumia mitandao ya kijamii. Kwa sababu ni sehemu muhimu ya mawasiliano upatikanaji wa taarifa katika maisha ya kila siku. Mitandao kama Facebook. Hunirahisishia kushirikiana na marafiki, familia. Na watu wengine kwa urahisi bila kujali umbali. Kupitia mitandao hii naweza kupata habari za haraka kuhusu matukio ya kitaifa na kimataifa. Kujifunza mambo mapya. Na pia kufuatilia mitindo ya maisha na burudani Aidha mitandao ya kijamii ni jukwa la kujieleza ambapo mtu anaweza kushiriki mawazo picha au video na kupata mrejesho kutoka kwa wengine Kuna faida za kibiashara pia Kwani mitandao hii hutumika kama njia ya matangazo na uuzaji wa bidhaa au huduma Ingawa kuna changamoto kama uwezekano wa kupata habari za uwongo na masuala ya faragha Kwa kutumia kwa nidhamu na uangalifu, mitandao ya kijami hubaki kuwa chombo chenye manufaa makubwa kwa mawasiliano, elimu na burudani.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa njia zinazo changanya mapumziko, burudani, na kujitunza ili kurudisha nguvu na kuanza upya kwa ari. Kawaida, napanga muda wa kupumzika nyumbani kwa kusoma vitabu, kutazama filamu, na kusikiliza muziki ili akili ipate utulivu. Pia, ninapenda kutumia likizo kushirikiana na familia na marafiki kwa chakula cha pamoja. Michezo au usafari ndogo za kutembelea maeneo wa kuvutia. Mara nyingine likizo huwa nafasi ya kujihusisha na shughli za nje. Kama kutembea kupanda mlima au kutembelea fukwe, ambazo husaidia kuimarisha afya ya mwili na kuondoa msongo wa mawazo. Aidha ninajistawisha kwa kujihusisha na mambo mapya kama kujifunza ujuzi, kupika vyakula, vipya au kushiriki warsha wa kijamii.

Mfanyabiashara bora zaidi hujulikana si kwa utajiri peke, bali kwa maono, ubunifu na uwezo wa kubadilisha sekta mzima. Mfano ni Elon Musk ambaye kupitia kampuni kama Tesla. Ameonyesha udhubutu wa kuekeza katika teknolojia za magari ya umeme na safari za anga. Akibadilisha mtazamo wa dunia kuhusu nishati safi na mstakabali wa binadamu. Vile vile, Jeff Bezos alianzisha Amazon na kuibadilisha kuwa moja ya makampuni makubwa zaidi ya biashara, mtandaoni yakionyesha jinsi maono ya muda mrefu wa nidhamu ya biashara yanavyoweza kuunda jitu la kimataifa. Warren Buffett kwa upande wake amejulikana kama mwekezaji bora zaidi duniani kwa nidhamu yake ya kifedha na uwezo wa kuchagua uekezaji sahihi. Barani Afrika aliko dangote wa Nigeria ni mfano wa kipekee alikijenga himaya ya viwanda na kuwa tajiri mkubwa barani kwa kuekeza katika seruji sukari na bidhaa za muhimu.

Ndio, napenda kupika kwa sababu, nishughuli inayochanganya ubunifu, ustadi na furaha ya kuandaa chakula kitamu kwa ajili yangu na wengine. Kupika hunipa nafasi ya kujaribu mapishi mapya, kuchanganya viungo tofauti, na kuunda ladha za kipekee, ambazo huleta msisimko na kuridhisha. Aidha, kupika si tu kuhusu chakula, bali pia ni njia kujistawisha na kupunguza msongo wa mawazo. Kwani mchakato wa kuaanda chakula huleta utulivu na huhitaji umakini. Ninapopika, napata nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu tamaduni mbali mbali, kupitia vyakula vyao, na pia kuimarisha afya kwa kuaanda chakula chenye lishe bora. Zaidi ya hayo, kupika huimarisha mshikamano wa kijamii, kwa sababu chakula ni kitu kinacho waunganisha watu. Kushirikiana mlo na familia au marafiki hujenga kumbu kumbu, nzuri na kuimarisha uhusiano.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni lugha mpya kwa sababu kujua lugha zaidi kunafungua milango ya mawasiliano na tamaduni tofauti duniani. Kujifunza lugha mpya kunanisaidia kuelewa vyema mitazamo ya watu wengine, kuimarisha uwezo wa kufikiri kwa ubunifu na kuongeza nafasi za kitaaluma na kijamii. Aitha, ujuzi huu huongeza kumbukumbu na uwezo wa kuzingatia kwa sababu unahitaji nidhamu na mazoezi ya mara kwa mara. Kupitia lugha, mtu anaeza kusoma vitabu kutazama filamu na kufuatilia habari kutoka vyanzo vya asili bila kutegemia tafsiri, jambo linaloongeza uwelewa wa kina na wa ulimwengu. Zaidi ya hayo, kujifunza lugha mpya hujenga ujiasiri na kuimalisha mshikamano wa kijamii kwa sababu unarahisisha kuunganishwa na watu kutoka sehemu mbali mbali.

Ushauri muhimu kwa mtu anayetaka kuanza kazi ni kujiandaa vizuri na kuwa na mtanzamo chanya. Kwanza, nivyema kujua majukumu ya kazi na kuelewa matarajio ya mwajiri ili kuhepuka mkanganyiko. Pili, mtu anapasa kuwa na nidhamu ya muda kwani kufika kazini kwa wakati wa kutimiza majukumu kwa ufanisi, hujenga imani na heshima. Tatu, ni muhimu kujifunza na kuuliza maswali usipokutana na changamoto mpya Hii naonyesha ari ya kujifunza na kuhimarisha ujuzi, haitha kuheshimu wenzake kazini na kushirikiana nao, kuhimarisha mshikamano wa timu na kufanya mazingira ya kazi kuwa bora zaidi. Pia, mtu anapaswa kuwa na malengo binafsi ili ajue anachotaka, kufanikisha katika kazi hiyo ya jinsi ya kukua kitaaluma Hatimaye, kuwa na uvumilivu na bidii ni msingi wa mafanikio Kwasababu changamoto za awali ni sehemu ya safari ya kujenga uzoefu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanahusiana na mawasiliano na ushirikiano wa kikazi kupitia mafunzo haya nimejifunza jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima. Jambo ambalo huimarisha mshikamano wa timu na kupunguza migongono kazini. Aitha, mafunzo ya uongozi na usimamizi wa muda yamenisaidia kupanga majukumu kwa ufanisi, kueka vipao umbele na kuhakikisha kazi linakamilika kwa wakati bila msongo wa mawazo. Mafunzo ya utatuzi wa matatizo pia yamekua na manufaa makubwa kwani yamenifundisha mbinu za kuchambua mchangamoto na kutafuta suluhisho sahihi kwa kutumia ubunifu na ushirikiano. Zaidi ya hayo, mafunzo ya teknolojia na ujuzi wa kidijitali yamenisadia kuendea na mabadiliko ya kisiasa, ya kikazi, hasa katika kutumia programu na mifumo ya kompyuta ili kuongezea ufanisi.

Utaratibu wangu wa jioni mara nyingi huwa ni muda wa kupumzisha mwili na akili baada ya shughuli nyingi za mchana watu wengi huanza kwa kula chakula cha jioni chenye lishe bora ili kurejesha nguvu na kuandaa mwili kwa usingizi Baada ya chakula ni kawaida kutumia muda kwa shughuli za kupunguza msongo wa mawazo kama kusoma vitabu, kutazama televisheni au kusikiliza muziki wa kutuliza mengine hupendelea kutembea kwa muda mrefu au mfupi ili kuimarisha afya na kupata hewa safi. Aitha, jioni ni wakati mzuri wa kuzungumza na familia au marafiki, kushirikiana mawazo na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Hatimaye, kabla ya kulala, ni vyema kuandaa mazingira ya utulivu, kuzima vifaa vya kielektroniki, kupunguza mwanga na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwa jumla, utaratibu wa jioni ni mchanganyiko wa kupumzika. Kujistawisha na kujiandaa kwa siku inayoafuata.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya ubao kwa sababu ni burudani inayochanganya ubunifu umakini na mshikamano wa kijamii. Mchezo ya ubao kama chess, mchezo wa kete, utoshea fikra na kimkakati na kufundisha uvumilivu pamoja na uwezo wa kupanga hatua za mbele. Pia, michezo ingine husaidia kuimarisha ujuzi wa lugha na kuongeza msamiati huku ikibaki kuwa ya kufurahisha, haitha michezo ya ubau mara nyingi uchangia mshikamano wa kijami kwa sababu ufanika katika mazingire ya marafiki ya ufamilia na hivyo kuimarisha urafiki na kuleta furaha ya pamoja. Zaidi ya hayo, mchezo hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa kuwa inatoa nafasi ya kuzingatia kitu cha kufurahisha na cha kiakili. Kwa jumla, mchezo wa ubao ni njia bora ya kujiburudisha, kujifunza na kuimarisha uhusiano wa kijamii.